Ndiyo ninapenda kujifunza historia, ninapenda kujua historia ya jadi na pia ninapenda sana kuelezewa na nyanya yangu jinsi mambo yalivyo kuwa zamani. Kama uongozi wa zamani, pia ninapenda kujua jinsi historia ya zamani ilivyokuwa.

Ndiyo, ninapenda kucheza ngoma. Napenda kupiga densi, ninapenda kusikiliza mziki. Ninapenda kucheza ngoma sana, inanifurahisha, nafsi na pia mwili. Inanifanya ninakuwa mwepesi, na pia ninafurahia maisha. Napenda sana kucheza ngoma, najihisi vizuri sana.

Ninaangalia jambo la dharura, ninalishugulikia haraka, alafu pia, ninaangalia jinsi mda wangu uliopo na kuupima vizuri, ndiposa nisikosee mteja wala mfanyi kazi, wala nisikosee masaa yangu ya kuenda nyumbani.

Ninapena kusimamia. Maana ninapo simamia. Ninajua jinsi mambo yanavyo enda na pia. Nikisimamia. Ninaelewa ninaowasimamia vyema. Sipendi kusimamiwa. Nikisimamiwa ninajiona ya kwamba sijui kitu.

Ninapoamka asubuhi siku ya jumatatu, ninamka mapema ili nipange wiki yangu. Ninachukua kitabu na kuandika data. Ninachukua data yote ya siku, naandika na pia ya wiki. Ndiposa nijue jinsi wiki itakavyokuwa na pia siku.

Jambo la dini ambalo ni muhimu kwangu ni kutenda matendo mazuri, pia kukua mwaminifu, kuomba, kusoma biblia na kufuata njia za haki, kukua mtu wa ukweli na pia mcheshi, mtu asiyekosana na watu ovyo ovyo.

Miwani ninavaa wakati kuna vumbi upepo na pia wakati najihisi macho yanauma, ila sivai miwani kila wakati. Miwani ninavaa siku ambayo kuna jua kali, inikinge kuchomeka na jua na pia kuna upepo na vumbi.

Ninajikinga kutokana na jua kali kwa kuvaa kofia, kuvaa miwani, ndiposa macho isiumie, kofia inanisitiri pia mpaka uso, ngozi ya uso isiharibike, na pia kujipaka mafuta ya kujikinga jua kali.

Ninapenda hali ya hewa iliyotulia ambayo ipo na upepo kidogo na hali hii ya hewa mara nyingi utaipata pwani huko kwa bahari. Hali hiyo inanifuraisha sana na inanifanya najihisi vyema mwili.

Ninapenda kukuwa na mpangilio mzuri wa vitu vyangu. Kuweka data na pia kujua jinsi nitakavyopangilia maisha yangu na pia mambo yangu. Kuweka kila kitu mahali yake. Na kuwa na taratibu ya kufanya mambo kwa wakati.

Inawapatia motisha, kuwapatia wazo, jinsi ya kujua zaidi mpira na pia kushindana na timu nyingine ambazo wanacheza nao. Na pia kuwanunulia zawadi wanaposhinda.

Ninaandaa report ya kazi kwa kuelewa malengo, kuandika pointi muhimu, kuandaa muundo, kuandika kwa wazi na kwa ufupi, kusahihisha ni akikishe ya kwamba mambo yote yanaenda visawa.

Hapana hapana.

Sikio, sikio.

GAUNI GAUNI.

Kipanya, kipanya.

Andika. Andika.

Mpya mpya.